Jinsi ninavyoshugulikia wateja. Ninapenda kushugulikia wateja kwa njia nyingi. Kwanza hupenda kuwapa vitu wanayohitaji mara nyingi.

Ninapenda sanaa ya uchoraji na ya muziki mara nyingi hupenda hii sana kwa sababu ya jinsi ambavyo inaweza kutuliza akili na pia inaweza kuwa cha usaidizi mno.

Jinsi ninavyotembea na kufanya mazoezi mara nyingi, mimi hupenda kufanya mazoezi kwa kutembea ni njia rahisi mno ya kufanya mazoezi na pia, ninaweza kufanya muda wowote ule kwa hiyo inapendeza mno.

Mvua kubwa inaweza kuadhiri siku yetu mara nyingi, wakati mwingi hasa wakati wa masika, mvua mingi inaweza kunyesha na kuadhiri usafiri kama vile kukuwepo na.

Watu wengi sana huishi katika eneo letu naniwajua watu wachache mno mimi si mtu wakupenda kuzungumza sana na watu ila ninapenda ku kuwa tu mpole na kutojulikana sana.

Moyo wa kusaidia bado uko hai katika jamii yetu mara nyingi, watu hupenda kusaidia na kulingana na yale vitu ambavo watu huhitaji kwa hiyo, ninapenda jinsi ambavyo watu husaidiana katika kijiji changu.

Tabia za usafi inazo ama zili nilizofundishwa utotoni ni nyingi mno kwanza nilifundishwa ya kwamba ni siwe mtu wakutupa taka ovyo na pia ni siwe mtu wakufanya vitu ambavyo havistahili kwa mazingira.

Joto kali inaweza kukabiliana kwa njia nyingi kwanza ninapenda kuoga mara nyingi, hasa katika sehemu hii unaweza kuwa na joto jingi mno na inaweza kutokana na jua kubwa ambayo inawaka.

Safari yangu ndefu zaidi nadhani kutumia basi ni safari ya kutoka shuleni hadi nyumbani na pia kutoka nyumbani hadi shuleni ni safari ambayo inachukua muda wa masaa kumi na moja penda kusafiri.

Ninafikiri kitu ambacho ni muhimu kwa maisha ni vitu vingi mno kwanza kujua mtu ambaye uko ama kufanya vitu ambavyo una uliumbwa kufanya ya muhimu sana.

Mambo madogo yananipa furaha kubwa ama yanaweza kunipa furaha kubwa ni nyingi mno kwanza kama vile kuzungumza na familia, kuwa pamoja na familia na vitu kama hivyo.

Kumpokea mgeni vizuri ni jambo la muhimu sana, hasa katika tadamaduni za eneo letu unaweza kumpokea mgeni na kumpa chakula ambacho ni kizuri kama vyakula ambavyo unaweza ukapika.

Tabia ambayo nilifanikiwa kubadilisha ni nyingi mno waweza kuwa na tabia ambayo inaweza kukuudhi kwa sababu ya vitu ambavyo vinaweza kufanya lakini mara nyingi unaweza kuamua kuiacha na unaweza kubadilisha.

Kitu kama pesa haingekuwa tatizo ningeweza kujenga vitu vingi mno kwanza kuna vitu ambavo ninavitamani kulelewa navyo lakini kwa sababu sina fedha naweza kosa.

Kabla ya kulala ili nipumzike vizuri hupenda kutumia muda wangu vizuri na mara nyingine nina jaribu kuwa mbali na screen na ninaweza kupumzika vizuri.

Utulivu ninaoweza kuhisi zaidi ni wakati ambapo ninasoma, napenda kusoma wakati nimekuwa, nimetulia kufanya, baada ya kufanya kazi, kuoga, kwa hiyo ninaweza kusoma vizuri bila tatizo yoyote.

Ndio, ninapenda kuona mtandao mara nyingi, kuna maoni ambayo inaweza kuchekesha hasa katika video ambazo zimewekwa kwenye mtandao napenda kuziona kwa sababu inafurahisha.

Nyama ninayo ipenda zaidi. Mara nyingi ni nyama ya kuku. Ninapenda nyama ya kuku kwa sababu ya ladha yake. Hasa wakati ambapo imepikwa vizuri kuna aina nyingi za nyama kama ya kuku. Ng'ombe, mbuzi na wengine.

Pikipiki ama boda boda mara nyingi hutumika katika eneo langu na huwa watu upenda kutumia pikipiki kwa safari za karibu ama za mbali kwa sababu ya vile inavyokuwa rahisi.

Urafiki unaweza kubadilika kwa miaka nyingi hasa wakati ambapo mtu ama watu wanaendelea kukuwa watu wakubwa mara nyingi unapata ya kwamba watu hukuwa marafiki lakini unaweza kubadilika wakati mmeenda mbali na wengine.

App za usafiri na uletaji zinatumika kwetu mara nyingi kama vile Bolt, Ubber, na Glovo. Imebadilisha sana usafirishaji wa vitu kutoka mahali moja adi kwingine. Na gharama yake ni nafuu.

Malipo yamebadilika sana siku hizi kama pesa ni taslimu ama ni digitali huwa ina utofauti mwingi mwanzo ninapenda kujaribu ama kukuwana vitu kama hivo.

Joto ama hali ya hewa inaweza kuadhiri sana hali yangu ya mwili. Kwanza, joto kali inaweza kuadhiri hali kama vile kupumzika, kula ama kufanya vitu vingine.

Mchana kutua hupenda kunywa maji asubuhi napenda kunywa maji glasi moja ili kuweka mwili yangu katika njia nzuri na pia wakati wa mchana ninapokula chakula hupenda kunywa maji na pia.

Kusafiri kwa daladala au basi dogo huwa ninapenda sana kwa sababu inanipendeza mno, kwanza ninapenda kusafiri kwa jinsi inanipendeza.

Nchi yetu inajulikana sana na wakimbiaji kote duniani ninapenda nchi yangu hasa kwa sababu watu wengi.

Ndoto ambayo ninaifanyia kazi sasa ni kumiliki vitu vya aina fulani yapo vitu ambavyo mimi kwa sasa sijaweza kumiliki lakini katika ndoto zangu ningependa kumiliki vitu hivyo.

Ndiyo, ninapenda kuoga kwa maji ya moto kwanza, maji ya moto inaweza kuwa mzuri hasaa wakati wa baridi nyingi wakati kuna baridi nyingi, kunaweza kuwa na hali ya joto fulani.

Mimi ninaweza kuchaji kifaa changu mara nyingi kwa siku. Asubuhi, mchana, na pia jioni. No, inategemea ni kifaa gani, iwapo inaweza kuisha moto haraka inaweza kuwa na matumizi kama hayo.

Hasira kwa kiswahili bila kutumia matusi inaweza kutumia maneno ambayo inapendeza kama yapo maneno ya utulivu ambayo watu hupenda kutumia.

Mto, bahari na pia ziwa ina nafasi nyingi sana ama nafasi kubwa katika eneo letu watu ama wakulima hupenda kulima na wavuvi kwa mto hupenda kuvua.

Kifaa kinachokuwa mkononi kila siku ni saa, mimi hupenda kuvaa saa wakati mwingi kwa sababu hua ni rahisi kuvaa na pia inaweza kusaidia kuangalia wakati.

Umbea una nafasi mkubwa sana katika mtaani wetu unaeza dhuru watu unaeza kuwa na faida na mara nyingi, watu wakiwa na umbea kupita kiasi inaweza kuleta mzozano.

Iwapo ningeweza kujifunza ningependa kujifunza ufundi hasa wa kujenga nyumba kwa sababu ya jinsi ya ambavyo ni nzuri mno ninapenda kujifunza vitu kama hivyo kwa sababu ya uzuri wake na jinsi ya ambavyo inakuwa mzuri.

Wakati ambapo nimeamka mimi hupenda kuangalia saa, hasa wakati wa asubuhi kwa sababu ndiyo nyakati ambao napanga vitu vyangu, kwa hiyo mimi hupenda kuangalia saa ninapoamka.

Safari ina ya bei nafuu inaweza kupatika na mara nyingi katika sehemu hizi napenda mahali ambapo kuna vitu kama usafiri.

Kipindi cha televisheni ambacho nilikipenda sana ni televisheni ama mferiji wa televisheni ambao ulinifurahisha sana hasa wakati nilipokuwa mdogo nilipenda kwa sababu ilikuwa ni nyakati ambayo unaweza kukifanya vitu kama hivyo.

Kitu ambacho kinaweza kunifanya kucheka ni vitu vingi mno wakati ninapozungumza na marafiki zangu ninaweza nikakua na vitu kama vile ukosekano wajambo fulani.

Chakula cha bei nafuu cha barabarani ninachokipenda sana ni smokie na pia mayai hupenda kwa sababu ni chakula ambacho kina nguvu ama kinaweza kunisaidia kwa wakati mwingi mno.

Chakula cha shule ninacho kula au wanachokula watoto huku kwetu huwa ni nyingi mno watoto hupenda kula chakula nyingi kutegemea vile ambavyo wapo.

Asubuhi yangu ya kawaida huanza kwa vitu kama vile kuamka na wakati ambapo nimeamka, ninajaribu kufanya vitu kama vile kuosha kunawa uso nakunywa kiamsha kinywa.

Ninaweza kuhifadhi picha zangu kwa njia nyingi hasaa kwa sababu teknolojia iko juu sasa hivi ninaweza kuhifadhi picha zangu kwa njia kama vile kutumia simu ama pia kompyuta.

Msitu ama mahali ambapo inakaa ina misitu nyingi mno. Na haya msitu, inaweza kuwa na adhari kama vile baridi, na pia kuna afya.

Kutembea kwa mguu kuna nafasi kubwa katika siku yangu kwanza, mimi hupenda kutembea kwa miguu kwa kufanya vitu ambavyo vinahitajika kwa hiyo ni mzuri mno.

Ninawekaribisha wafanyikazi wapya kwa njia nzuri ninapenda kuwaonyesha jinsi ambavo kazi inafanywa kwa hiyo ni vizuri sana ninapenda kwa sababu ni nzuri na ninapenda kwa sababu ya hiyo.

Rafiki wangu wa karibu ni wengi mnao marafiki ni watu wazuri wakati ambapo mnaweza kufanya vitu kwa pamoja. Kwa watu wa kuelewa na kusaidiana wakati ambapo kuna tatizo.

Mtu kupika chakula ninacho kipenda ninaweza kumfundisha kwa njia rahisi hasaa kwa kutumia maneno rahisi kama vile ama kumfundisha kumpa jinsi ambavyo anatakikana ama anavyo hitajika kupika chakula hicho.

Muziki wa siku hizi hua ni mzuri mno hasa wakati ambapo kuna vitu vingi mno. Kway hiyo mimi hupenda kufanya vitu kama vile. Napenda kusikiliza muziki wakati mwingi.

Iwapo ningeeleza funzo kubwa la maisha kwa sentesi moja. Nikiekwa nina maneno nyingi maisha imekuwa ni safari ndefu na bado kuna safari ndefu mbele yetu.

Mazungumzo ambayo hutokea kwenye stage tukisubiri gari huwa nyingi mtu anaweza kuuliza swali kama vile gari itakuja saa ngapi ama watu hupenda kuzungumzia vitu kama vile teknolojia.

Ndiyo, nimewahi kuhama kutoka kwa nyumba moja kwenda nyingine na kuhama kunaweza kuwa na utofauti hasa kupitia mambo mengi kama vile kunaweza kuwana vitu mingi.

Kila siku, ratiba yangu inaweza kubadilika kwa njia nyingi mno mwanzo, nilipokuwa mtoto, ratiba yangu ilikuwa ni rahisi tu lakini ninapokuwa mkubwa, inabadilika kwa njia nyingi.

Yapo njia nyingi sana ya kupata kipato cha ziada lakini pia kuna njia nyingi ambazo nimezi jaribu katika mtandao wa kijamii waweza kupata watu wakizungumzia kuhusu jambo fulani lakini pia inahitajika kujaribu.

Kupika kwa kuni au mkaa ni kitu ambacho watu wengi hupenda kufanya kwa sababu ina vyakula ina ladha ya aina fulani wakati inapopikwa na makaa.

Uzoefu wangu wa kucheza ngoma au dansi katika sherehe nyingi ni naipenda kwa sababu ina uzuri wa aina fulani. Kwa hiyo ni uzuri kwa sababu inanipendeza na vitu kama hivyo.

Mimi hupenda kutumia wifi na pia mara nyingine ninapenda kutumia data ya simu. Kwa hiyo, ninapenda kwa sababu inanisaidia kwa njia fulani mnzuri na inapendeza kufanya hivyo.

Nyumbani, maji inapatikana kwa njia rahisi mno, kwa sababu visima ni vingi, na pia, watu hutunza maji kwa kutumia kwa njia ambayo inafaa, kwa mfano, watu hufuanguo kwa njia nzuri ambayo inafaa.

Maisha yamebadilika sana wakati mtu anapohamia mjini, mwanzo kuna vitu vingi ambavo unaweza kuvikosa, na vingine vingi unaweza kuvipata kwa mfano, mjini kuna kelele nyingi kuliko ushago.